Niambie kuhusu kitabu unacho kipenda zahidi. Kitabu ninacho kipenda zaidi ni siku ya ndovu kula mwanawe. Kitabu hiki kina wahusika wakuu wawili. Mmoja akiwa ni zawadi na wapili akiwa ni kasongo. Mhusika ninaye mpenda zaidi ni kasongo. Nilishauriwa kuhusu hiki kitabu na rafiki yangu. Kitabu hiki ni kizuri sana na ningependa kusoma kitabu ambacho kina mhusika kasongo cha hekaya za abunuwasi maishani.

Niambie kuhusu mfanyibiashara bora zaidi. Mfanyi biashara bora zaidi ni raisi wetu William Samuel Ruto. Yeye ni mfanyi biashara ambaye amefanikiwa sana maishani. Alianza biashara ya kuuza mayai. Mpaka saa hii amekuwa raisi. Bado anaendelea kufanya biashara. Ninge penda sana kuiiga tabia yake kwa sababu amefanikiwa kutoka kuuza mayai hadi raisi.

Unasherehekea siku kuu vipi? Mimi huwa nasherehekea siku kuu kwa kuwaarika marafiki zangu na watu wa jamaa zangu. Wakati wakusherehekea siku kuu vyakula huandaliwa ambavyo huwa tunavila kwa pamoja. Siku kuu hukuwa sana muhimu kwa maisha ya binadamu.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko kazini, mimi huchukua hiyo fursa kuzungumza na marafiki na wakaribu na wambali kwa njia ya mtandao. Hii ni wakati ambapo niwo nimepata fursa ya kuongea na wao kwa sababu nisipofanya hivyo sitapata nafasi tena ya kuzungumza na wao.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Masomo yangu au kazi ambayo huwa naifanya ni kazi ya kuongoza watu. Mimi ufanya kazi katika kambuni ya kutengeneza mafuta. Kampuni hii ni kampuni ya kutengeneza mafuta ya kupikia. Ingawa kuna changamoto mingi kazini, moja ikiwepo kukosana kwa wafanyikazi, kazi huwa ngumu, lakini huwa tunajaribu kusuluhisha matatizo haya.

Mwandishi mgani wa vitabu unampenda? Mwandishi wa vitabu ninaye mpenda ni ngugi wa thiongo. Mwandishi mzuri sana ambaye ameandika vitabu kuhusu ukoloni. Vile wa Afrika walikua wanatawala nchi yetu. Pia ameandika vitabu kuhusu familia. Jiinsi ya kuishi na familia kwa amani.

Unapata habari wapii? Mimi huwa napata habari kwenye mtandao. Huwa kila asubui na ingia mtandaoni hili kuona habari vile zime ibuka. Habari hizi huwa zinanisaidia sana kujua jinsi mambo ya naendelea humu nchini na pia ulimwengu mzima. Mtandao inakuwa na wa muhimu sana kwangu.

Che, unapenda chakura chaharaka? Mimi huwa napenda chakula cha haraka kwa sababu kukitayarisha kina chukua muda mfupi sana. Chakula hiki huwa kinafaa kuandaliwa kwa mazingira ambayo ni safi sana. Chakula chaharaka huwa na madini muhimu sana ya naosaidia mwili kujikinga kutokana na maradhi ya nao letwa na chakula kichafu.

Niambie kuhusu uchuuzi ungependa kujifunza. Uchuuzi ningependa kujifunza ni uchuuzi wa kuunda vitu vya vyuma. Uchuuzi huu utanisaidia sana kutengeneza vitu vya vyuma vya hali ya juu. Sababu ambayo imenifanya kujifunza ufundi huu ni nimewai ufanya hapo awali ambapo nilipata kuwa watu wenye ujuzi huu huwa wanajipatia kipato cha kila siku. Wakati mzuri wa kujifunza huu utakuwa wakati wa mwezi wa kwanza wa kila mwaka.

Ujuzi gani unaitaji kuimarisha? Ujuzi ambao ni naitaji kuimalisha ni ujuzi wa kutengeneza vitu vya mbao. Yani kuwa seremara. Seremara huwa hutengeneza kipato chake cha kila siku kwa njia ya urahisi sana. Katika useremara, kuna kazi mingi mtu anaeza fanya kama vile kutengeneza meza, viti na vitu vingine vingi vya mbao.

Unashugulikia muda wa mwisho vipi? Mimi huwa nashugulikia muda wa mwisho kwa kuhakikisha kwamba mambo ambayo yamekua yakifanywa yamefanywa kwa njia ambayo ni nzuri sana. Muda wa mwisho unakuwa ni muda wakuona kwamba kazi ikosawa. Muda huu ni ule wa kupanga vitu viwe salama. Ili utakaporudi tena ofisini upate mambo yako salama.

Unafanya mazoezi asubuhi au jioni? Mimi ufanya mazoezi asubui na jioni. Asubuhi huwa nafanya mazoezi ya kukimbia. Na jioni huwa nafanya mazoezi ya kuenda kwenye jimu. Mazoezi haya husaidia mwili wangu unawiri vizuri. Na pia hunisaidia kujikinga kutokana na magonjwa ya naoletwa na uregefu wa mwili.

Unafanya kazi ya ushirikiano na wengine, mimi hufanya kazi ya ushirikiano na wengine, kwa sababu hua naamini kwamba moja ni ngeufu. Tunapo kuwa tumefanya kazi ya ushirikiano kwa pamoja, kazi hua imefanywa kwa njia ambayo ni nzuri na kazi hua inaonekana nathifu sana. Tukiwa tumeshilikiana, ujuzi wa watu wengi huhakikisha kwamba kazi ya hali ya juu imetolewa.

Che, unapenda kupika? Mimi hupenda kupika nikiwa nyumbani na nikiwa ofisini. Kwa sababu kupika nimekuchukulia kama kazi yangu. Kuandaa vyakula kwa familia ni kazi muhimu sana. Kwa sababu familia inahitaji ishibe ili waweze kutekeleza majukumu yao ya kila siku ipasavyo.

Unapendelea mfumo gani wa simu? Mfumo wa simu ninaoupendelea ni mfumo wa kisasa. Ambapo mawasiliano ya mekamilika. Mfumo wa kisasa unaonyesha jinsi mambo yanavyo endelea kiwazi. Mfumo wa kitambo ulikuwa unaficha mambo mengine. Ambapo mambo mengine hayakuwa ya mewekwa wazi.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri anafaa awe na sifa ya kusaidia waziojiweza katika jamii. Kiongozi kama huyu anafaa kuenziwa kwa sababu ana huruma. Viongozi wengi huwa wanakua na tumbo mbaya. Hawapendi kusaidia wasiojiweza katika familia. Lakini viongozi wanaosaidia ni viongozi ninao wapenda sana.

Unajihisi vipi kuhusu wasilisho? Mimi huwa najihisi vizuri kuwa kwa wasilisho ambalo ni nzuri. Lakini hua nahisi vibaya kwa wasilisho lisilo nzuri. Kwa maana, wasilusho nzuri huleta maendeleo kwenye kampuni, au kwenye familia au kwenye mambo yanafanywa. Lakini wasilisho mbaya huleta madhara kwenye kampuni au popote pale.

Mazingira gani ya kazi unayopenderea? Mazingira ya kazi ninaopenderea ni mazingira ambayo yakona usiano mzuli kati ya wafanyikazi na walio wasimamia hao wafanyikazi. Mazingira kama haya ufanya wafanyi kazi kuwa na moyo wa kufanya kazi na pia ufanya walio wasimamia kuwa kuona kwamba kazi inaofanywa ni nzuri sana.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala? Kila siku jioni huwa nina tazama runinga kabla sijalala na baada ya kutazama runinga huwa naomba mungu anisaidie pia amekua amenilinda siku nzima ambapo niliamka na kumaliza siku. Pia na tena huwa naombea familia yangu. Hiyo ndiyo desturi yangu ya kila siku.

Je unapenda sanaa ya aina gani? Mimi napenda sanaa ya wimbaji. Unapokuwa unaimba ni njia moja ya kupitisha ujumbe na kuelimisha watu kwa kupitia nyimbo. Sanaa ya uimbaji ni kipawa ambacho watu hupewa na mungu. Kipawa hiki huwa kinawasaidia sana kueneza ama kufunza watu mambo muhimu kwa kupitia nyimbo ambazo wamezirekodi kwenye studio.

Unafanya nini hili kuchitunza? Hili kuchitunza, mimi uakikisha kwamba chakura kizuri kimetengenezwa kwa nyumba yangu. Vile vile huwa na akikisha kwamba mazoezi inimefanya na familia yangu pia imefanya hayo mazoezi. Na vile vile uwakikisha kwamba mambo ambayo yanadhuru familia na kunidhuru pia yamepitia mbali. Kupitia kwa haya utapata nimechitunza na pia nimetunza familia yangu.

Unapotaka kustarehe, unafanya nini? Mimi ninapotaka kustarehe huwa, nina andaa familia yangu, tunatoka pamoja, tunaenda kustarehe pamoja mlimani. Kustarehe pamoja, kunaleta furaha, amani na ufurahisha kwa katika familia. Kustarehe ni kwa muhimu sana katika familia ambapo familia isipo sitarehe huwa na madhara mingi moja yao ikiwa ni maradhi yasiyokuwa na dawa.

Program gani ya simu hutumia kila siku? Program ya simu ambapo mimi hutumia kila siku ni ya Facebuku. Programu hii hunisaidia sana ili kuongea na marafiki na watu wanaoishi inje ya inji. Programu hii inakuwa ni muhimu sana kwangu kwa sababu mawasiliano ni njia moja ya kujuliana hali.

Unapenda kuamka na jua au kulala mapema? Mimi upenda kwa muka mapema na kulala mapema. Inapokuwa nimeamka mapema shughuli zangu za kila siku zitakua zimekamilika ipasavyo. Na pia itakapokuwa nimelala mapema itakuwa nimepumzika vizuri kujiandaa kwa shughuli zingine za siku inayofuatia.

Unahifathi pesa wapi? Mimi huwa nahifathi pesa kwenye benki. Kwa sababu pesa ukihifathi kwa nyumba mnaeza vamiwa na wakora na waweze kukunyanganya zote. Pesa zikiwa kwenye benki huwa salama salmini. Unapo zitaka huwa unatoa kwa banki ama unazitoa kupitia kwa njia ya simu.

Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni wa uongozi. Kupitia uongozi nimejifunza jinsi ya kutatua shida kwenye kambuni ama kati ya watu na pia jinsi ya kuakikisha kwamba bithaa vya hali ya juu vimetayarishwa. Kupitia haya pia huwakikisha kwamba ama huona kwamba bidhaa hizi zimesafirishwa kwenda sehemu ambapo zinatakikana ziende kutumiwa.

Che, unatumia teknolojia ya sauti. Teknolojia ya sauti ni ya muhimu sana kwangu kwa sababu hili kujua vile mambo yanaenda lazima hiwe teknolojia ya sauti. Sauti husaidia kujua vile tukio lilivyo tokea kwanzia tukio la kwanza hadi tukio la mwisho. We pia unaeza onyesha vile tukio liliianza na vile liliisha teknolojia ya sauti ni ya maana sana katika ulimwengu wa teknolojia.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani, mimi napenda kuwa pahali patulivu, ambapo hakuna kelele au sauti yoyote. Mahali kama hapa, huwa pananisaidia sana kuwasha na kufikiria chinji ninafaa kuendelea maisha yangu. Sehemu kama hii pia husaidia watu walio na magonjwa ya mshituko wa moyo.

Je? Unagawanya taka zako? Mimi huwa nagaganya taka zangu. Kwa sababu wanaopita kukusanya izi taka huwa ni njia moja wanajipatia kipato. Nisipowapa izi taka zitakuwa zimenuka penye naishi na pia kuniharibia mazingira. Kwa hivo inabidi nigawe takazangu na pia niwape hela kidogo za kujikimu kimaisha.

Haina gani ya keki unayoipenda? Haina ya keki unayoipenda ni ya upendo. Haina hii unikumbusha jinsi tulivyo oana na mke wangu. Haina kama hii huonyesha upendo kati ya mtu na familia yake. Haina ya keki kama hii hupendwa sana na watu wengi na haswa walio katika ndoa.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu? Huwa napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya mtandao au kwa njia ya barua pepe. Njia hizi mbili uwa ni njia rahisi sana za kupitisha ujumbe kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Haswa kwa watu walioko mbali na walioko karibu. Tekinolojia imenawiri sana. Kuna njia mingi za kupitisha ujumbe ama kuwasiliana. Unaeza pia wasiliana kwa kupigia mtu simu.

Unashughulikia makosa kazini vipi. Nikiwa kazini kama makosa yamefanyika kati ya wafanyakazi, huwa ninawaita tunaketi na wao na tunashuruisha makosa hayo. Kwa njia hiyo unapata kwamba makosa inatatuliwa na wafanyakazi pia wanarudi na uhusiano mwema na kuendelea kazi zao kwa amani. Makosa hayajawaikosa kazini lakini ni ile inafaa itatuliwe kwa njia ya ukakamavu.

Unafanya nini kupunguza matumisi ya plastiki? Hili kupunguza matumizi ya plastiki, kitu cha kwanza mimi huwa nafanya sinunui vitu amu vyombo ambavyo vimetengenezwa na plastiki na ninapopata vyombo ambavyo vimetengenezwa na plastiki huwa navichoma. Hili visije vikachafua mazingira. Vyombo kama hii, ambavyo vimetengenezwa kwa plastiki, vinaharibu, mazingira na kuyafanya machafu. Ambapo, tunaeza pata marathi, mabaya sana yanaeza dhuru, afya yetu.

Ni somo gani uliropenda shureni? Somo nilirolipenda shureni ni somo ra kiswahiri. Kwa sababu kwa kupitia kiswahili, nilijifunza jinsi ya kuandika hadithi, jinsi ya kuandika kitabu, jinsi ya kutumia ngeli na jinsi ya kutandamana na watu katika jamii. Somo la kiswahili pia imenifunza jinsi ya kuandaa ama kuandaa makala ambayo yamekamilika.

Je? Unapenda paka au umbwa? Bila shaka mimi napenda wanyama hawa wote. Kwa sababu paka unisaidia kufukuza panya nyumbani na umbwa pia unisaidia kufukuza wezi au watu wabaya wanapokuwa wameingia nyumbani. Wanyama hawa wawili, ni wa muhimu sana kwa sababu wanasaidia binadamu ama wanaishi na binadamu.

Unafanya nini wakati umeme unapo katika? Umeme unapo katika, mimi hutumia kipatali. Kipatali hiki hutumia mafuta. Na unapo kiwasha huwa kinatupa mwangaza ambao huwa tunatumia nyumbani. Vyombo vingine kama runinga na radio huwa vinazimwa kwa sababu hakuna umeme utawasaidia kutoa sauti.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Utaratibu wangu wa kahawa au chai huwa inaandaliwa nyumbani. Hasubui na jioni. Inapo andaliwa nyumbani huwa ninakunywa hii kahawa na kuondoka kuenda kazini. Na ingine pia huandaliwa jioni ninapokuwa nimerudi. Hii kahawa hunisaidia sana kuwa mchangamfu kazini. Na hii kahawa hunisaidia sana kutoa baridi mwilini. Kahawa ni kinywaji kizuri sana.

Chambo gani ra dini ni muhimu kwako? Chambo ra dini ambaro ni muhimu kwangu ni kufuata destuli za dini. Ukiwa umefuata destuli za dini mambo uwa yanaenda salama salmini. Hata usiano wako na muhubiri au badli na washirika wengine wa kanisa huwa unakua uhusiano mwingine msuri sana. Ukifuata destuli za dini kupatikana kwenye shida za kidini inakua ni gumu sana.

Niambie kuhusu mchezo wako unayo upenda katika olimpiki. Mchezo ninaoupenda katika olimpiki ni mchezo wa kukimbia. Mchezo kama huu hunifurahisha sana ninapo ona watu waki kimbia uwanjani. Bila shaka huu mchezo huwa naufuata kwenye runinga. Nampenda sana mkimbiaji anaye itwa Diego Costa. Ni mkimbiaji mzuri anaye enziwa na watu wengi hapa duniani. Aswa nchi anakotoka ya Nigeria.

Je, wewe ni mtu wakuchelewa au kuwai. Mimi ni mtu wakuwai. Kwa sababu najua kwamba kuwai mapema kazini utakua umefanya kazi yako kwa njia nzuri na kuimarisha wakati mzuri. Kazi ambao imefanywa mapema huonekana kazi safi sana. Kwa hivyo ni muhimu sana watu wawe wakiamukia kazi zao mapema ili waweze kufanya kazi ambazo huwazinafurahisha sana.

Ni malengo gani una kwa kazi yako? Malengo ambayo ninayo kwenye kazi yangu ni kufanya kazi ambayo imekamilika. Kazi ambayo imekamilika huonekana nadhifu na safi sana. Kazi hii huwa ya hali ya juu ambapo hata wateja hung'ang'ania kazi hiyo.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi? Mtu anayeanza kazi ningependa kumpa ushauri wa kukaa mkakamafu na kuwai kazini mapema. Anapofanya hivi vitu viwiri, kazi yake itakua imeonekana kazi safi na kazi mzuri. Pia kazi yake itakua imependwa na wengi.

Unakaa hadi saa ngapi usiku? Mimi ukaa hadi saa sita. Hapo huwa ninakaa kutazama runinga. Ninapokuwa ninatazama runinga, huwa naona matukiu vire yametokea humu nchini na duniani kwa chumura. Ninapomaliza kutazama runinga, huwa nafanya mahombi. Mahombi haya hua nachiombea mimi mwenyewe mungu amenirinda siku nzima niwefanya shughli zangu kwa njia nzuri pira tatizo rorote. Nikimarisa pia hua naombea familia yangu hiri mungu aeze kuwalinda na kuwaeka kando na magonjwa pia na inji yangu.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi. Mimi huwa nasherehekea mafanikio ya timu kwa kuwaita marafiki zangu kwenye mkahawa tunanunua chakula tunakula pamoja tunasherehekea pamoja ilhali hata marafiki zangu timu zao wakati zimeshinda pia huwa wananiita kwenye mkahawa chakula kinanunuliwa tunakula pale tunasherehekea mafanikio ya timu pale.

Unapenda kucheza na watoto? Mimi hupenda kucheza na watoto kwa sababu watoto uwa wananikumbusha yale mambo ambayo nilikuwa na yafanya wakati nilipokuwa mtoto pia. Mafanikio yangu hutokana na utoto kwa sababu usipokuwa kama mtoto huwezi fanikiwa maishani. Kwa hivo mimi wakati nimemaliza kazi zangu huwa na patana na watoto wakati wanacheza na mimi pia na jiunga na wao.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani? Mimi hufanya kazi nikiwa nyumbani. Kwa maana nisipofanya kazi sitakipata chakula cha kutumia nyumbani vile vile na kile cha kuuza ili kupata pesa kujikimu kimaisha. Kazi ni muhimu sana kwa sababu bila kazi huwezi kuishi maisha ambayo ni mazuri.